Kupanda milima ni safari inayobeba maana pana kuliko inavyo onekana juu juu. Unapoanza kupanda, jambo la kwanza unalokutana nalo si muinuko wa milima, mbali hali yako ya ndani. Unalazimika kupunguza mwendo, kupunguza kupunga, kupanga pumzi na kukubali kwamba, hutaweza kukimbia kama ulivyozoea. Hapo ndipo funzo la kwanza linaanza. Siki la safari linahitaji haraka, nyingine zinahitaji uvumilivu. Kadri unavyoendelea kupanda, mwili huanza kuzungumza, miguu inaomba mapumziko, mapafu yanayotaka hewa zaidi na akili inaanza kuhoji uamuzi wako. Lakini ni katika wakati huo wa mashtaka ndipo nguvu ya kweli kujitokeza. Unajifunza kutenganisha uchovu wa kweli na ule wa hofu na kuchukua hatua moja zaidi hata pale unapohisi huwezi. Hatua moja, kisha nyingine ndivyo, vilele hufikiwa. Kupanda milima pia, hufundisha nidhamu na maandalizi. Huwezi kuamka tu kuamua kupanda bila mpango, unahitaji maji, chakula, mavazi sahihi, maarifa ya njia na wakati mwingine msaada wa wengine. Hii ni kioo cha maisha, mafanikio kubwa huja na wale wanaojianda, wanaojua lini, waendele na lini wasimame. Pia kuna somo la ushirikiano. Wapandaji wengi hufika juu, si kwa sababu walikuwa na nguvu kuliko wengine, mbali kwa sababu waliweza kutembea pamoja, kusaidiana na kuheshimiana. Wakati mmoja, unapungua, unapungua nguvu, mwingine unakutia moyo, unatambua kwamba, safari nyingi za maana haziwezi kufanywa peke yako, na kisha kuna kimya. Kadri unavyopanda juu kelele za dunia hubaki chini, simu haraka na shindikizo vinapotea sauti. Kinachobaki ni pumzi, hatua na mawazo yako. Kimya hiki kina uwezo wa kufundisha mambo ambayo kelele huficha, kukufanya, ujitambue zaidi, uone mambo kwa wazi na ujiulize maswali muhimu kuhusu mwelekeo wa maisha yako.